Napokea aje maoni kutoka kwa watu wengine, naeza sema kwamba, mi ni mtu ambaye napenda kurekebishwa na napenda kufunzwa. Kwa mfano, unapata kwamba, ninapofanya makosa yoyote, mi ni mtu ambaye napenda kuambiwa kwamba ni vizuri kujirekebisha, ni vizuri kufanya mambo ambayo ni sahihi, ili niweze kuwa mtu bora. Mi ni mtu ambaye napenda kuambiwa, lakini pia inalingana mtu anakuambia vipi, kama mtu anakuambia na dharau, unapata kwa ukweli kama binadamu yoyote, siezipenda kuongeleshwa na dharau. Lakini kama mtu anakuambia na roho nzuri, anakufunza na upole, kwa hakika kwamba utajihisi vizuri. Pia kama kwa mfano ninafanya biashara alafu ninapofanya biashara unapata kwamba wateja wangu wananiambia labda dada badilisha hii leta hii kitu nzuri labda hii mafuta ambao tulinunua kutoka kwako imetusaidia katika ngozi yetu huwa nafurahi kwa sababu inanifanya nihisi kwamba nasaidia watu na wanapo nikosoa wakiniambia ama wanaponipea maoni kwamba waongeze hii na hii nahisi vizuri kwangu mimi hiyo ni furaha yangu.

Swali ni jukumu gani nalopenda zaidi kazini na naweza kuambia kwauhakika minapenda jukumu kama vile kusaidia watu kuwajibu maswali yao kuharaka na kwausahihi. Kwa mfano mtu wakiwezakuja kwangu na aniambie kwamba dada naomba unieleze kuhusu jambo hili ambalo sikupata kulielewa. Mi ni mtu ambaye napenda kusaidia mtu kuelewa jambo kwa sababu ni vizuri mtu anapukuja kwako na akwambia kwamba hajelewa kitu kuwa mrahisi kwa kumsaidia. Pia naweza kwambia napenda kuwa na uwezo kusaidia rafiki yote wakati wowote anapohitaji na hilo linanifanya nijisikie nina furaha sana kazini. Kuna watu ambao unapata sio ati ni kuwaongelea vibayi lakini wanaroho chafu. Mtu akiweza kuja kwako na anataka usaidizi, si lazima hata ikuwa mambo ya kazi inaweza kua hata mambo labda kuna pahali amekwama lakini mnapata mnafanya kazi pamoja. Unapata kwamba kuna watu wengini ambao hawasaidii wenzao. Pia mi napenda kujifunza mambo mapya na kugundua njia mpya za kusaidia watu. Kazi hii inanifanya niwe na changamoto kila siku na hiyo ni mambo pia ningependa kujifunza mapya ya kugundua jinsi ya kusaidia watu. Kusabu hii nafanya huu niwe na changamoto yani netaka kujua mengi na nakijua mengi na nisaidie nisaidie watu.

Swali ni je napenda kujaribu teknolojia mpya na kwa hakika naeza kuambia mini mtu ambaye napenda kujaribu teknolojia mpya. Napenda kutumia teknolojia mpya kwa sababu huwa inakufunza mambo ambayo hujui. Kwa mfano kulikuwa na wakati ambapo hapakuwa na Whatsapp, kulikuwa na wakati ambako hapakuwa na Telegram, kulikuwa na wakati ambako hapakuwa na X. Na vinapo kuja ni vizuri wewe kibinafsi, ujihusishe nazo, ujue nini inachofanyika hapo, nini ambayo inatumika na utaezaje kuitumia wewe kibinafsi. Na naeza kuambia kwangu mimi, teknolojia ni kitu ya maana sana kwa sababu unapotafta kazi, kwa mfano hio kazi inakuuliza, unaweza tumia teknolojia kama hizi, unapata kama haujui, unaeza kosa hio kazi. Na pia we mwenyewe, ukieza jifunza kutumia izo teknolojia, utapata kwamba unaeza kuimarika, yani akili yako inafunguka, yani we mwenyewe unaezafanya mambo mengi. Kwangu minaeza himiza mtu yeyote, ni vyema kujifunza kutumia teknolojia. Kwa sababu, pahali tunapoenda, miaka zinapokuja, utapata watu ambao hawajui kutumia teknolojia, watapitwa na mambo mengi sana. Na pia katika teknolojia unaeza tazama habari, unaeza jua nini inayoendelea katika nchi zingine, unaeza wasiliana na marafiki zako ambao wako mbali, yaani ina manufaa mingi katika maisha ya binadamu.

Swali ni nina malengo gani katika kazi yangu. Naeza anza kwa kusema, mi ni mtu ambaye ninabidii sana, Nina bidii ya mchwa katika kila jambo ninalofanya. Na malengo yangu kwa hakika ni malengo ya kuhakikisha kwamba kampuni inafanya vizuri kuliko ilipokuwa inafanya jana. Pili tunaweza kuwa na ama tunaweza tumia jinsi gani ili tuweze kuleta wateja wengi katika kazi yetu. Na pia tutatengenezaje pesa kwa wengi.

Swali ni kwamba ninafanya nini wakati nahitaji msaada kazini. Neza kuambia kwa wakika, wakati napo nahitaji msaada kazini, napenda kuliza watu ambao wanaujuzi katika pahali ambapo ninashida. Kwa mfano, kama ninashida kutumia kompyuta, huwanaenda nauliza watu ambao wanaujuzi katika kutumia teknolojia ya kompyuta. Ili waweze kunisaidia jinsi nitavyo fanya kazi yangu. Pia kwa kuzungumza na wenzangu huwa na nisaidia kupata mtazamo bora na pia mpya na pia kwa kuongea hivo unapata suluhisho ambayo inakusidia wewe kibinafsi. Neza kumbia pia, wakati naitaji msaada kazini, hua najitahidi kutafuta jibu monyewe kwa kutumia rasili mali mbali mbali kama vile makala ya vitabu, mitandao, hapo unaenda katikamtandao unatafuta kwamba naezafanya vip hivi ili niweze kujiboresha. Na ikiwa bado unapata kwamba na pofanya hivo siwezi pata ajibu, hua na wasiliana na wenzangu na wenye uzoefu zaidi ili kupata msaada. Na naezasema, unapojua jinsi ya kuliza maswali vizuri, unapata msaada waharaka na mzuri, ni muhimu kwamba ukue mtu ambae anajua kujeleza kwa umakini na kwa ubora ili watu waweze kukuelewa na wakupatie usaidizi. Ni muhimu pia kuwa nasubira na kushukuru watu wanao kusaidia kwasababu kuna watu ambao katika hii dunia hawana shukrani kabisa. Unapata ata wakisaidiwa, hawaezi sema lile neno asante na nimeshukuru kwa usaidizi. Kwangu mi naezaimiza mtu yote, unapo saidiwa na mtu yote, mtu anapo chukua wakati wake, anacha kazi ambao alikuwa nafanya. Ili, aweze akushugulikie wewe kuwa mtu ambaye unashukrani sema asante.

Swali ni je natumia video kwa mawasiliano Naweza kuambia naam kwa uhakika mimi mtu ambaye natumia video kwa mawasiliano. Naweza tumia pale katika WhatsApp unapata kwa mfano tuseme sijaenda nyumbani na nimetaka kuenda kuwasalimia wazazi wangu. Huwa natumia video kuwasiliana nao kujua jinsi walivyo na jinsi wanavyoendelea. Pili naweza kuambia mimi ni mtu ambaye natumia video mara mingi kama kwa mfano napokuwa katika kazini kazini pahali napoandika nafanya na kampuni ambaye iko majuu na unapata wakati ambao tunangia mkutano huwa tunaambiwa kwamba tuwashe kamera yetu ili tuweze kuonekana tukiongea Hata wakati ambapo pia mimi mwenyewe nakuwa na mikutano zangu za kazi zangu kibinafsi Unapata kwamba mimi ni mtu ambaye napenda kuwasha kamera ili tuweze kuwasiliana ama tuseme kama ni mtu mpya ambaye tumemuandika kazi ni vizuri kuwasha video ili kuweza kuonana na kujua na kujulikana na pia kujuana. Na naweza kuambia kwamba teknolojia imeleta manufaa mengi katika maisha ya mwanadamu kwa sababu kitambo ungepata mwenzako ama tuseme mtu wa familia yako ameenda Amerika wewe bado uko Afrika. Na jinsi ya kuzungumza unapata ilikuwa tu katika tu simu ile mnaongea tu kwa sauti na hamuonani. Lakini kwa kupitia teknolojia unapata mtu akionekana kwa video, huo unafurahia kwa sababu ata kama mwenzako ako mbali mnaweza kutazama, kuonana na kufurahia na kuongea na kupiga gumzo.

Swali ni hekima gani umejifunza maishani? Naeza kuambia, kutoka nizaliwe hadi nimepokua mkubwa hivi, nimejifunza hekima mingi sana. Naeza anza na kusema kwamba, mini mtu ambaye nimefunzwa kuheshimu tamaduni na desturi ya jamii yoyote. Kwa mfano, ninaposafiri kuenda kama Kiambu County ni County katika Kenya. Ama niende Machakos County, ama niende vile pwani. Unapoenda huko na unapata kwamba wanajamii, wanaheshimu desturi yao. Inanibidi kwamba pia mimi. Ata kama sijifamiani nao, nijifunze na niheshimu. Pili, naeza kuambia, hekima ambao nimejifunza ni kuvaa vazi ambalo lina heshima. Sana sana msichana ambaye ametoka katika jamii ya kiAfrika. Huwa haturuhusiwi kuwacha uchi wetu nje. Tunagizwa kwamba ni vizuri kuvaa nguo za asili. Pia kuna maadili kama vile kupitia elimu na mazungumzo na watu. Urithi huu unasaidia kuunda utambulisho wa mtu kibinafsi na jamii kwa jumla. Naweza kuambia pia mziki ambao nasikia. Ni vizuri kusikia mziki ambao hauna maneno machafu, hauongei maneno mabaya. Pia urithi wa vitu vya kiroho na kimwili ambavyo watu wanavyopokea kutoka kwa mababu zao. Ini hekima ambao pia mimi nimejifunza. Na naeza sema ya mwisho ambayo nimejifunza na ni cha maana ni kwamba siku moja nitapokua mzazi. Ni vizuri hizi vitu zote niweze kufunza watoto wangu ili watoto wangu waweze kufunza watoto wao. Na pia kuwa mtu ambaye ananidhamu. Nidhamu ni kitu ambayo ni maana sana katika hii dunia yetu kwa sababu unapata watu wa dogo wengi sikuizi huwa hawaheshimu wa kubwa wao. Na heshima inakupeleka mbali katika maisha yako ambayo tunaishi ya kisasa.

Swali ni kwamba huwa nafanya nini wakati kuna msongo kazini. Naeza anza kwa kusema kwamba, mini ni mtu ambaye sipendi kujihusisha na misongo na pia sipendi kujihusisha na vitu ambavyo vinafanya watu wengine wakosane. Kwangu mimi ninapoenda kazini nahakikisha kwamba nimeenda kufanya kitu ambayo imenipeleka hapo kufanya. Kama ni kazi nahakikisha kwamba nafanya kazi, pia narudi kwangu nyumbani. Kitu ingine naeza sema kwamba ni; mimi ni mtu ambaye napenda, wakati ambapo nimekosana na mtu, kwa mfano. Napenda tuisuluhuishe kama sisi wawili lakini usipate ile wakati ambapo unapata umekosana na mtu, huyo mtu ameenda kukuzungumzia kwa mtu mwingine, huyo mtu mwingine ameenda kukuzungumzia kwa mtu mwingine. Huwa naona kwamba hiyo inaleta vitina sana. Alafu kitu ingine pia naeza sema ni kwamba, kitu ingine ambayo unapata inaeza leta msongo sana katika kazini. Ni watu ambao wana vitina. Na vitina si vitu mzuri, ukijieka kando kupitia mambo vitina, hutapata na msongo. Na wakati ambapo tuseme nimeingizwa katika msongo ya watu fulani wawili. Hua nawasaidia kutatua ili waweze kusameheana na waendele kufanya kazi kwa utaratibu na kwa bidii.

Swali ni natumia muda wangu wa bure vipi, naeza kwamba kwa hakika, wakati ninapokua na muda huru, mimi ni mtu ambaye napenda kufanya vitu vya aina mingi, naeza sema kwamba, mimi ni mtu ambaye napenda kupika chakula, chakula kitamu, mimi ni mtu ambaye napenda kuenda kusalimia marafiki zangu kama kwa mfano, kama ni rafiki ambaye sijamwona kwa muda mrefu, naenda kumtembelea. Pia nakwambia mimi ni mtu pia napenda tuseme niko kwa nyumba natengeneza keki, napika chakula nzuri, haswa napenda kupikia mume wangu na familia yangu. Pia mimi ni mtu ambaye unapata kwa mara nyingi kama tuseme nilikuwa nimehifadhi pesa na ninq pesa ambayo inatosha. Naenda pale, naenda kutembia yaani maeneo tofauti tofauti. Pia napenda kuogelea mimi ni mtu ambaye tangu niwe msichana mdogo wazazi wangu walinifunza kuogelea na hadi waleo tunavyoongea mimi ni mtu ambaye napenda kuogelea kwa sana kwa sababu kwa kuogelea inanipatia raha, inanifanya nikuwe mchangamfu, huwa sina mafikira mengi wakati ambapo naogelea na ninaeza sema pia wakati ninapokuwa na muda wa bure napenda kuenda kusalimia watoto yatima ili niwaweze kuwasaidia katika maisha kwa sababu naeza enda hapo kama tuseme na mchango wangu ambao nimekuwa nikichanga ili waweze wanunuliwe chakula ama kama nina nguo ambayo huwa sizivai tena huwa nazikusanya nazieka pamoja alafu nawapelekea kwa sababu mimi na tunajua kwamba kuna umuhimu kubwa kwa kutumukia jamii yako saidia jamii yako kwa sababu mkishikana kama jamii mnakua watu bora. Na pia la mwisho naeza kwambia wakati ambapo ninapokuwa na muda huru Napenda kujumuika katika hizi mambo za jamii kama vile kuja pamoja, kupanda miti, kuokota uchafu, kuhakikisha kwamba tunaeza kuchunga mazingira na pia kuelimisha watu umuhimu wa kuchunga mazingira.

Swali ni kwamba ninajiandaaje vipi kutokana na vitisho vya mtandao. Naeza anza kwa kusema mimi ni mtu ambaye kwamba situmii mtandao kwa mbinu ya kupata pesa. Mimi ni mtu ambaye nimejiandika kazi kibinafsi. Na kazi yangu si ya mtandao. Na hata wakati ambapo unapata kwamba niko pale mtandaoni nahakikisha kwamba najikinga na kueka vitu ambavo nasema kwamba vitu hivi ni vitu vyangu vya kibinafsi. Kwangu mimi huwa, sijihusishi na mitandao sana. Yaani, kwangu mimi huwa sisemi kwamba ninapata vitisho pale mtandaoni.

Swali ni kwamba nafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine. Naeza kuambia kwa uhakika mi ni mtu ambaye nina amini kwamba umoja ni nguvu na mnapo shikana na watu mnaezafanya mambo mengi mazuri sana. Na kwa hakika mi ni mtu ambaye nimezoea kufanya kazi na watu. Kwa sababu unapo shikana na watu na mnafanya kazi huwa mna enda mbali zaidi katika maisha. Lakini unapo kuwa unajitenga na hutaki kushirikiana na watu wengine. Yaani hautapata kwamba unafanya kazi nzuri ama tuseme ata unapofanya makosa na hauna watu ambao mna shirikiana hautakuwa unajua kwamba unafanya makosa kwa sababu hakuna mtu ambaye ako karibu nawe ili aweze kukurekebisha na jinsi navofanya ushirikiano watu wengine ni kwamba huwa tunafanya kazi pamoja kwa utaratibu Ijapokuwa kwa mfano ninapokuwa na shida fulani katika kazini pale labda kwamba nimeshindwa kufanya hesabu fulani ama nimeshindwa pale ku ku kufanya kitu yoyote napokuwa na wenzangu unapata kwamba tunaweza kukosoana, tunaweza kusaidiana ili tuweze kufanya kazi vizuri na pia vile ambapo unafanya kazi na watu mnaweza kusaidiana ili kila mtu anaeza kutoa, anaeza sema hisia zake, anaeza kuelimisha akupee maoni yake ili, mnapata kwamba nnasaidiana kukua kiakili.

Swali ya leo ni kwamba unapenda nini kuhusu shirika lako na ninaeza anza kwanza kwa kufafanua kwangu mimi naeza eleza aje shirika ni nini. Kwangu mimi shirika ni kundi la watu ambao wamekuja pamoja, kwa sababu fulani. Kama vile kuna shirika ambao watu wamekuja kufanya kazi, kuna, yani kila mtu unapata kwamba ana malengo yake ya kawaida. Na shirika unapata inaeza kuwa ya elimu, ya kutoa misaada, pahali popote nchini, ya kikundi cha mpira, unapata pia kazini. Na kwa mfano pia kuna shirika kama vile za hospitali, ambao inatoa huduma kwa afya na shule na shirika na inatoa elimu. Kitu ambao ninapenda na shirika yangu naeza kuambia kwa kwanza, shirika langu la wasichana ambao tumekuja kufanya mambo kama vile chama. Huwa tunatoa pesa kila mwezi, kila wiki alafu mtu anapata mtu anapewa katika mwezi unapoisha. Na tuko wanawake kumi. Na naeza kuambia hii imeweza kutuboresha maisha yetu kwa sababu huwa tunaweza kuja pamoja ili tuweze kusaidiana. Pili, naeza kuambia ni kwamba, kitu ambayo ninapenda kuhusu shirika ni kwamba, inaeza kukufanya mwenyewe uendele kimaisha. Napenda jinsi shirika langu linavyo nisaidia kutoa msaada na taarifa, kwa watu mbalimbali, kwa haraka na kwa usahihi na unapata kwamba inafanya niweze kufanya kazi yangu popote ambapo nilipo Kwanza katika shirika langu la kazi Mimi ni mtu ambaye naeza fanya katika ofisi ama pia nifanye nyumbani. Yaani hii inaniwezesha kwamba naeza pia fanya majukumu zangu zingine hiyo ndo vitu ambavyo naeza sema.

Swali ni kwamba uzoefu gani wakushangaza umewaikupata. Naeza kuambia sijaizoea lakini kwa kweli imenishangaza. Nakumbuka mnamo elfu mbili kumi na tano niliposafiri pale katika nchi ya ethopia. Niligundua kwamba watu katika nchi hiyo wanakula nyama ambayo hijapikwa. Na ilinishangaza kwa sababu mimi na kwamba kibinafsi ninaeza pojaribu kula nyama ambayo haijapikwa. Naeza umwa na tumbo, neza tapika yaani, naezajihisi kwamba sipo, sipo sawa na sija zoe kwa sababu si katika desturi yetu mimi hasua unapata kwamba tumezoea kula nyama ambayo imepikwa, nyama ambayo unapata kwamba umeosha nyama umeitoa damu umechukua viungo vyako vile ukavi karanga, ukaongeza mchuzi wako, kwangu mimi neza kwamba kwa kweli kweli, mini mtu ambaye sijazoe mambo kama hayo lakini naheshimu kwa kusema kwamba kila mtu na desturi yake.

Swali ni kwamba timu gani ya mchezo nayo fuata. Timu ya mchezo ambayo ninafuata ni timu ya Manchester City. Na nimefuata timu hii tangu niwe nadhani darasa la sita. Hapo ilikuwa mnamo mwaka 2012. Na naweza kwambia kwa kweli timu hii ni nzuri kwa sababu huwa imenifuraisha nimeona wakishinda vikombe vingi, nimeona wakicheza vizuri. Na pia haina maneno mingi. Na naweza kuambia kwamba ni timu ambayo kwangu mimi ina nifurahisha.

Swali ni kwamba je ni napenda mziki wa jadi na ninaezaanza kwa kufafanua kwa kueleza kwangu mimi jadi inamaanisha mambo ambayo yalianzishwa kitambo na niya zamani na ya kizazi kimoja ahadi kingine. Na katika muktatha wakitamaduni, jadi inahusu desturi mila natamaduni za watu. Na asili ambavu unapata watu wameeza kuziamini na pia wanahakikisha kwamba wanaweza kuziendeleza kwa mdamrefu. Kwa mfano, mziki wajadi ni mziki wa asili, wazamani ambao unahusina na maisha, utamaduni wa watu waeneo fulani na historia. Na kwangu mi naezakwambia kwa kweli mini mtu ambaye napenda mziki wajadi kwa sababu unaposikiza mziki wajadi inakwelezea historia fulani na utamaduni wa maisha ya watu wa zamani. Pia mziki huu maranyingi inatumia vyombo vyasili kama vilengoma, firimbi, nyimbo za mdomo ambazo zinelezea hadithi, sherehe ata mafunzo vya maisha. Na naeza kwamba kwa kweli pia mziki huu unaifathi lugha na desturi za asili ambazo zinaweza kupotea kwa vizazi. Kwa mfano, tukiangalia kama miaka kama kumi ama 20 ambavo zinaeza kuja. Unapata mziki huu unawezapata kwa mba umepotea. Pia mziki wajadi unaleta hisia za umoja na utambulisho wajamii. Huwa ikileta watu pamoja katika sherehe, ibada na hata wakati wa maombi. Na nawezasema kweli kwa hiyo mziki wajadi situburudani bali ni njia muhimu ya kuifathi na kuienzi uridhi wetu wa kitamaduni.

Swali ni kwamba nawashugulikia wateja vipi. Naweza kwambia kwanza. Napofanya katika kazi yangu. Mimi ni mtu ambaye napenda kuwakaribisha wateja. Na wajihisi kwamba wako nyumbani. Pili, mimi ni mtu ambaye kwamba nafurahia kuwashughulikia wateja kwa sababu. Unapo washughulikia wateja vizuri. Huwa hawatasahau kwamba. Walipatana na mtu ambaye ni roho safi na ni mwenye bidii na hana maneno mingi. Na katika pale kazini unaona kwamba. Ni vizuri kushugulikia mteja, unapo shughulikia mteja akija, unamkaribisha kwa vizuri, unamsalimia, unamuonesha katika kazini kwamba hizi ndio vitu ambavyo tunauza, unamuuliza kwamba ungetaka kusaidiwa vipi, ungetaka kutafuta nini, hivi unapata kwamba, yaani mteja anajiskia ni kama ako nyumbani. Pia hapo hata wakati ambapo unamuuzia, unapata kwamba, anapo rudi, anapo rudi kwake nyumbani, anaweza pia ambia wateja marafiki zake kwamba alikutana na duka nzuri na hao duka nzuri waliweza kumshugulikia na pia alete marafiki zake. Hivyo kwamba unaona ina manufaa katika biashara yako kwa sababu akikuletea watu wengine unaendelea kupata pesa.

Swali ni kwamba, ninafanya marafiki wapya vipi? Naeza kuambia kwa uhakika kwanza. Mi ni mtu ambaye napenda kuchunga na kulinda watu katika jinsi binadamu anafaa kuchungwa na pia kuonyeshwa heshima. Na kwangu mimi marafiki wapya huwa na wahusu, ni wapya ni kuhusu kwa mzuri na mwenye furaha, kuwaonyesha kuwa unawajali na naweza kuwasikiliza. Unapoonyesha mtu kwamba unaweza kumskiliza anapo kusimulia jambo lolote kuhusu maisha yake huwa anahisi vizuri. Pia ni muhumu kuwa mwenye ujasiri kidogo kuanzisha mazungumuzo Ili waweze kuona kwamba pia wewe unataka kuwaongelesha Kuwauliza pia unauliza maswali kuhusu mambo wanayoyapenda na kushiriki mambo unayoyapenda pia Mara nyingine pia ni vizuri kujiunga na vikundi au shughuli zinaeza kuvutia inaweza kusadia kukutana na watu wenye mawazo sana kama hiyo.kwa mfano unapoenda unapoalikwa pahali popote alafu ukienda huko unapata kwamba kuna watu wa aina tofauti nyingi kama vile kuna watu ambao kwa kweli unapata kwamba labda wanapenda mambo kama vile wanapenda mambo kama vile kujumuika pamoja kukula pamoja mambo kama hii kwa kweli na inahusiana yaani unapata kwamba kutana na watu ambao mnaeza saidina kwa sababu mnafikiria sawa.

Swali ni kwamba napendelea mahali pa kimia au pa kelele? Na naeza kwambia kwa kweli mi ni mtu kwanza ambaye sipendi kelele nyingi. Mimi ni mtu ambaye ata pahali ambapo naishi sahizi wakati nilipokuwa natafuta nyumba. Huwa nahakikisha kwamba natafuta nyumba pahali pametulia, pahali hapana kelele nyingi, yaani pahali ambapo wewe mwenyewe kibinafsi ata ukitoka kazi, ukirudi nyumbani, unapata akili yako inaeza kutulia. Kuna watu ambao unapata kwamba wanafadhalisha kukaa pahali ambapo karibu kuna klabu, kwangu mimi huwa mambo kama hayo siyapendi. Pia napenda mahali pahali ni kimya kwa sababu kama nafanya jambo zangu kama vile kusoma, kama vile kutulia, kama vile kufanya vitu vyovyote unapata kwamba ni mahali ambapo hapana kelele mingi. Ata ukieza alika wageni wako waje, unapata kwamba ni mahali wanaeza furahia kwa sababu hapana mambo mengi. Na naezasema kwa kweli, kwangu mimi, pahali ambapo nikimia ni pahali pazuri kwa sababu, unapata una utulivu wa roho na utulivu wa akili.

Swali ni kwamba ni ambie kuhusu jinsi unavyotumia simu yako. Unaweza kushiriki na mudagani ukitumia simu kila siku. Unaweza sema kwamba mimi natumia simu kama masaa kumi kila siku. Na programu ambazo unapata kwamba nazitumia zaidi ni programu kama vile WhatsApp, kama vile X, kama vile TikTok. Kwa sababu huwa zina nisaidia katika kutafta ujumbe, kuzungumza na watu, na pia kujifunza mambo mengi. Simu yangu ya kwanza na kumbuka ilikuwa simu ya Motorola Ilikuwa enzi wa mwaka mnamo 2012 Aa, yu ilikuwa kwa 2012 nilikuwa na simu ambayo ni Samsung Lakini mnamo hapo 2000 na nane Ilikuwa kati hapo nilikuwa na simu yangu ya kwanza ambayo ilikuwa inaitwa Motorola Nilikuwa simu nzuri Ungependa kuelizea ni jinsi simu unavyo saidia maisha yako Kwangu mimi wakati huu ni napo kuwa mtu mkubwa. Natumia simu yangu kuwasiliana na wapenzi wangu kama vile familia, kama vile mchumba, kama vile marafiki zangu. Pili, simu yangu inanisaidia katika napopumzika pale nataka kujiburidisha huwa natazama vitu vingi kama video vya kuchekesha, video vya kutumbuiza. Na pia kwa katika kwa kufanya kazi. Simu yangu ina nisaidia katika kufanya kazi yangu ya ofisi. Unahisi ni muda mgani mzuri wa kuzima simu kwangu mimi ni mtu ambae huwa na nalala sa nne usiku ama saatano na naeza kwa kuambia kwa kweli wakati muda mzuri wakuzima simu wakati ambapo ule ambapo we mwenyewe umejeke ukajambia huu ni muda ambao mimi kibinafsi nataka kulala.

Changamoto ambayo nakutana nayo kazini mara kwa mara, naeza sema ni kwamba, saa zingine watu wapya wanapoandikwa kazi, inakuwa changamoto kwa sababu unapata, kuna watu ambao wanakuja kazini na hawajui kutumia teknolojia vizuri. Na kazi ambayo unapata sisi huwa tunafanya kwa mara nyingi ni kazi ambayo inahusiana teknolojia. Na kwa kweli huwa ni ngumu kwa sababu unapopata mtu haelewi teknolojia kuitumia vizuri. Inakubidi kwamba wewe kibinafsi uweze kumfunza. Na kumfunza inamaanisha kwamba unachukua masaa zako nyingi ili kufunza mtu atumie teknolojia. Na pia naeza kuambia kwamba changamoto ingine ambayo huwa nakumbana nayo ni kwamba kuna watu ambao wana umbea nyingi pale kazini, watu ambao wanapenda kusingizia wengine, watu ambao wanapenda kuongelea wengine vibaya, na unapata kwamba kwa mara nyingi huwa wanasema mambo ya kukosanisha watu. Na kwangu mimi huwa nahakikisha kwamba nimejitoa katika kundi hilo kwa sababu sipendi kukaa na watu ambao wana umbea mingi. Na kwangu mimi sipendi hivyo kwa sababu kuishi na watu ambao wana umbea wanaeza kuharibia kazi.

Swali ni je nagawanya takazangu, neza kuambia kwa uhakika, mini mtu ambaye huwa sigawanyi takayangu. Nina pahali ambapo unaika takayangu, wikinzima. Alafu inapofika wakati kama vile mwisho wa wiki, iyo ndio siku ambao unapata kwamba na gawanya takazangu. Alafu, takazetu katika pahali ambapo naishi, huwa vina chukuliwa siku ya ijumaa. Na huwa tunalipia shilingi miambili ndo takazetu ziweze kuchukuliwa kila mwezi. Na hiyo ni mzuri kwa sababu ungepata kama ningekua nakaapa hali ya mbapo takazi chukuliwi kila wiki napowisha huwa ingeleta uchafu nyingi, inzi nyingi na unapopata inzi zinapo ingia kwa nyumbayaku huwa vina kuchafulia na vineza kuletea ugonjwa mingi. Na nezaileza mtu yote. Kama unapata kwamba unaeshi pahali ambapo taka ichukuliwi Neza kuimiza kwamba unaweza kukizi choma ili isilete uchafu katika mahali ya mbapo unakaa.

Swali ni je na penda kusimama, kusimamia au kusimamiwa. Kwangu mimi naeza kuambia inalingana ni mda mgani, nafanya kazi gani, na nafanya nini haswa. Na naeza sema kwa kweli mini mtu ambaye napenda kusimamia, kwa sababu mini mtu ambaye napenda kuwa kiongozi. Hata nilipokuwa shuleni unapata kwamba huwa kwa mara nyingi walikuwa wanaweza kunichagua niwe kiongozi. Na katika hili hali ya kusema nasimamia kazi, huwa ina nipatia uwezo kwa kusema kwa kweli hili niweze kufunza watu ingine. Lakini ukipata kwa mfano ni ile wakati ambao, mwenye kibinafsi, hujui kitu ambapo unafanya. Ama tuseme kwamba hiyo kitu ambayo unafanya huielewi. Napenda kusimamiwa ili niweze kufunzwa. Mini mtu ambaye naeza kuambia kwa kweli. Napenda kufunzwa, napenda kuongezewa marifa. Ili pia ninapopata hio maarifa naeza enda nifunze watu wengine. Na lakini kwa sana nikieza ambiwa nichague kati ya kusimamia na kusimamiwa. Naeza sema kwamba mina penda kusimamia kwa sababu mina penda kuongoza watu, kuwafunza watu, kuwa elimisha. Na pia unapokuwa na iyo baraka ya kuwa watu kuona kwamba we unaeza kuwa kiongoze. Ni kitu nzuri kwa sababu inamanisha weni mtu ambaye unaminika, weni mtu ambaye unafanya kazi nzuri, weni mtu ambaye Ukieza achiwa kitu na mdosi wako na aseme ata ameanda mwezi moja unaezafanya kazi yako vizuri.

Swali ni kwamba unashugulika muda vipi kazini. Naeza kwambia, mimi huingia kazini saa tatu. Alafu natoka saa kumi na moja jioni. Napokuwa kazini ninapofika kwanza. Hua tunaingia katika mkutano na mdosi wangu. Tunapanga jinsi siku inavyo. Inavyoenda. Itapokuwa ikienda. Ni vitu gani ambapo tunafaa kwanza kushugulikia ambayo inamuhimu. Alafu inapofika hapo mda kama wa saa nne saa tano. Hwa napasha chai yangu pale jikoni ya kazi na kunywa chai yangu alafu narudi nikendelea kufanya kazi. Na shugulikia vitu ambavyo najua vinahitajika haraka. Alafu ikifika muda hapo wa sasa sita unusu. Tunaingia mkutano kidogo ambapo naweza kuonyeshana kazi ambayo nimefanya. Alafu tupitie. Ikifika muda wa sasa saba huwa ni mtu mimi unapata kwa mara nyingi natoka ili niweze niende kutafuta chakula cha mchana. Ama kama unapata hiyo ni siku ambao mimi sitaki kukula naezaenda ni tembee kidogo alafu ikifika muda wa saa nane narudi ofisini. Nikirudi ofisini huwa tunasaidiana pale na watu ambao tumeandikwa kazi pamoja ili kusaidia kama kwa mfano kuna mtu ambaye hakuelewa kutumia teknolojia fulani namsaidia. Kama ni kazi ambao tunajua kwamba inaitajika tunafanya. aLafu unapata ikifika saa tisa huwa tunaingia katika mkutano sisi wote wafanyi kazi wote pamoja na mkubwa wetu. Apo hivyo, tukingia katika mkutano huwa, kila mtu anaelezea kazi ambayo amefanya na pahali ambapo hajaelewa. Alafu kupitia hapo, unapata kwamba kutoka saa tisa kuwelekea saa kumi huwa kazi si nyingi. Ikifika saa kumi na moja ni wakati ambapo tunafunga kazi, kila mtu anaelekea nyumbani, na kabla uelekee nyumbani, unatuma kazi ambayo umefanya siku mzima kwa mdosi wako.

Swali ni kwamba, ninalinda faragha yangu vipi mtandaoni. Naeza kuambia kwa kweli, mi ni mtu ambaye situmii mtandao kutengeneza pesa. Yaani kwa hivyo nikimaanisha ni kwamba, mi si mtu ambaye niko hapo kila siku, yaani naeka video kama vile, hii ni siku ambayo naamua kuenda sokoni, hii ni siku ambayo naamua kufanya hivi, leo ona vile navyotengeneza staftahi. Yaani kwangu mimi mtandao tu naitumia kwa kufanya kazi, kwa kusoma vitu, kwa kuwasiliana na watu lakini kwa mara nyingi mi si mtu ambaye naeka vitu vyangu vile ambavyo naamini kwamba si za kuweka mtandaoni pale mtandaoni. Na napoeka vitu kama vyovyote katika mtandao unapata ni vitu kama vile picha za chakula, picha ya hoteli, lakini si vitu ambavyo ni vile vya siri. Na naweza sema kwamba, mtu ambaye anatumia mtandao kuwa mbunifu, kuwa na akili. Si vizuri kuanika vitu zote, haswa zile vitu za siri pale mtandaoni kwa sababu kuna watu ambao hawana kilimi kizuri, kuna watu ambao wana roho chafu. Na wanaweza sema mambo mengi ambayo si nzuri.

Swali ni kwamba je napenda kuzungumzia kuhusu siasa na naweza kuambia kwa kweli mimi ni mtu ambaye kwa mara nyingi napenda siasa lakini pia tena sipendi siasa kwa vile. Najua nikisema hivo inonekana ni kama najichanganya lakini kwa kweli unapata siasa hua ina maneno mengi na pia siasa ina umuhimu wake kwa sababu ukijua mambo au vitu ambavyo vinaendelea katika jamii yako. Unajua kwamba unajua kwamba ukiongelea siasa unajua kama ni kumchagua kiongozi unamchagua kiongozi mgani atafanya kazi ipi atakuwa na manufaa gani katika maisha ya nyinyi wana kijiji ama nchi yenu na pia siasa naweza sema kwamba inakufungua akili wewe kibinafsi kujua kwamba unapoenda kumchagua kiongozi unamchagua kiongozi ambaye ana tabia gani ni mzuri ni mwaminifu ni mtu ambaye anajali maslahi ya watu wake na vitu kama hivyo.

Swali ni nangoja baruwa pepe mara ngapi kwa siku nawezakuambia kwa kweli mimi si mtu ambaye huwa na tegemea baruwa pepe kama jinsi ya kuweza kwasiliana na watu Mimi ni mtu ambaye kwa mara nyingi unapata kwamba nawasiliana na watu kwa njia kama vile kuzungumza kwa simu Kuandikiana meseji kujuliana hali lakini kwa mara nyingi mimi si mtu ambayo utapata natumia barua pepe na kama hata ni wakati ambapo unapata kweli natumia barua pepe hua ni kama mara moja ama mara mbili na hiyo ni kama mara mbili ama mara moja kwa mwezi.

Jinsi ni navyo anza mradi mpya wakazi neweza kukwambia Kwanza naweza anza na kusema kwamba mini mtu ambae napenda kazi yangu na napofanya kazi yangu huwa naifanya kwa umakini na kwauhakika Sipendi mambo ya kuchezea mchezo wangu Pili sipendi mambo ambayo yanaweza zulumu kazi yangu na katika pale kazini jinsi navyo anza mradi mpya kwa kazi Kabla nianze nahakikisha kwamba nimeongelesha wafanya kazi wangu vizuri na hakikisha kwamba wanaweza kutia bidi katika kazi yao Pia na hakikisha kwamba napochagua mtu ama naandika mfanyakazi mpya palekazini ni mfanyakazi ambaye anaheshima, anaheshimu kazi yangu Anabidi yaani mtu ambae unapata kwamba anajituma na kila siku kazi inapoanza huwa tunafanya tunakikisha kwamba tunamkutano na wezaambia mtuyoyote ambaye ameandika mtuyoyote kazini mwake ni vizuri kuwa na mkutano na wafanyakazi wako ili muweze kuelezeana jinsi kazi inavo faa kufanywa na unahitaji ama unangoja walete matokeo gani katika kazi yako.

Mafanikio gani ambayo mimi napata na thamini kazini ni mafanikio ambayo Unajua kwamba ulikuwa umejitahidi sana kwa bidii na wakati sasa unapata kwamba unapata kuvuna aah bidii ama matunda ya kazi yako mimi ni mtu ambaye kwanza kwa hakika napenda kuhakikisha ya kwamba Ninauaminifu katika kazi yangu, nafanya kazi yangu na bidii kwa vile Najua wakati wakulipwa ama wakati ya ambapo nitapata pesa itakuwa pesa nzuri na pia mafanikio ambayo ninadhamini kabisa ni kwamba nimeweza kufunza watu wengi kuhusu kuhusu kutumia teknolojia hivi pia umepata watu ambo nimewafunza wameweza kufunza watu wengine na nakumbuka mwaka uliopita Wakati mwaka ulikua unaisha Nilipewa zawadi ya kuwa aah mfanyikazi bora wa mwaka ambaye ameweza kufunza watu wengi kupitia aah jinsi ya kutumia teknolojia.kwangu mimi mafanikio bora naweza kuambia pia nimeweza kupandishwa cheo kwa sababu ya bidii yangu uaminifu wangu na pia mimi ni mtu ambaye napenda kujituma.

Kipawa gani ni nayo? Naizasema kwa kweli, kuna watu ambao wamebarikiwa na vipawa tofauti. Kipawa ni kitu ambacho kibinafsi unaweza fanya na unaezaifanya kwa uzuri. Kwangu mimi ninakipawa cha kusema kwamba mi ni mtu ambaye naezaona, yani naeza tabiria kitu naezaona kitu kabla ifanyike. Na kwangu mimi naona kwamba hii ni baraka kwa sababu si kila mtu ameweza kupewa kipawa cha kuona na kujua vitu ambavo vinaeza kuja katika maisha ya mtu.

Kazi ya dharura ni kazi ambayo mimi kwa hakika napenda kushughulikia kwa haraka. Nasema hivyo kwa sababu, nikiwa na jambo kama vile kazi inahitajika, iweze kupeanwa kwa umapema, mimi mtu ambayo sipendi kufanya kazi dakika ya mwisho. Hii inamaanisha kwamba, wakati kazi nafaa kupeanwa, inamaanisha kwamba mimi kibinafsi, naharakisha ili nisiweze kupeana kazi kama vile nachelewa. Kwa mfano napokuwa katika ofisi nikiwa kazini, nikijua kwamba kuna kazi za aina nyingi na hizi kazi zinatakikana katika mda fulani. Nahakikisha kwamba nashugulikia zile ambazo zinatakikana ya kwanza ili ikifika wakati wa kupeana nisikuwe nafanya kazi dakika ya mwisho. Na naeza mshauri mtu yoyote kwamba ni vizuri kujipanga kwa mapema na kurahisi kwa sababu usiwe mtu ambaye anafanya kazi dakika ya mwisho si vyema kwako mwenyewe na pia kwa mtu ambaye aliyekupea hiyo kazi.

Swali linauliza mafunzo gani ungependa kupata kazini. Na kwa hakika ningeanza kwa kusema ni mtu mimi mtu ambaye napenda kufunzwa, mimi ni mtu ambaye napenda kujua mambo mapya ambayo sikua najua hapo awali. Na kwa kusema kweli, mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo kama vili mafunzo ya kiufundi. Hii unapata inanisadia kujua vile naweza kutumia programu kwa kompyuta kama vile Excel, hata programu za kuandika barua. Naeza pia penda kufunzwa mafunzo ya kazi kwa timu kujifunza jinsi ya kushirikiana na wenzako kutatua shida linapotokea na kufanya kazi kwa ushiriki kwa ushirikiano ni kitu mzuri Pia naeza penda kufunzwa mafunzo ya uongozi kujifunza jinsi kwa kuwa kiongozi mzuri Huwa kuhamasisha wenzako na kufanya maamuzi muhimu kazini Naeza sema pia mafunzo ya kiufundi Iyo nimeitaja mafunzo ya mawasiliano, hii ni kujifunza jinsi ya kuongea na watu kwa heshima na ufanisi, kuandika barua rasmi au hata kuwasiliana vizuri kwenye mikutano. Na pia naeza sema mafunzo ya usimamizi wa mda, kujifunza kupanga ratiba yako vizuri ni kitu ya maana, kueka vipaumbele na kuhakikisha unamaliza kazi kwa ukati ambao unafaa ni kitu cha maana.

Swali linauliza nashughulikia makosa kazini vipi? Naeza anza kwa kusema, makosa, kosa si kosa ila ukirudia kosa, ndio kosa. Na mtu yoyote pale kazini, anaeza fanya makosa. Na kushughulikia makosa, kazini ni muhimu sana kwa kuhakikisha, kazi inaendelea vizuri na mazingira ya kazi ni mazuri. Kwanza ni kuelewa chanzo cha kosa. Hivi inakueleza kwamba unafaa kujua kosa hili kilicho sababisha ni nini. Pili, kubaini kosa kwa haraka mara tu unapogundua kosa ni muhimu kulitambua mapema ili isije ikaleta madhara baadaye. Tatu, jinsi ambavyo unaeza shughulikia makosa kazini ni kuzungumza kwa heshima na mtu aliyefanya kosa. S ivizuri unapogundua mtu alifanya kosa unamwongelesha na dharau kwa sababu atahisi vibaya kwa kuwa unamwongelesha na dharau. Kutoa msaada na mafunzo zaidi Unapo kosa inapotokea Unaporekebisha mtu pia toa funzo ili mtu aeze kuelewa kwamba baadaye asiweze kurudia kosa ambalo amefanya Pia kujifunza kutokana na makosa makosa ni fursa ya kujifunza na kuboresha kazi yako na timu yako Kwa ujumla ni muhimu kushugulikia makosa kwa njia ya kujenga na siyo ya kuumiza hakikisha kwamba hauongeleshi mwenzako kwa njia inamuumiza ila kila mtu ajifunze na kuboresha kazi kwa pamoja.

Swali linauliza unajihisi vipi kuhusu tathmini za kazi. Kwangu mimi ningependa kuanza kwa kufafanua tathmini ni kutathmini au kupima utendaji wa mtu kazini au katika shughuli fulani. Hii inaweza kuwa kwa kupitia mazungumzo kwa kuangalia kazi iliofanywa au kutumia vigezo maalum ili kujua kama mtu anafanya kazi yake vizuri au kuna maeneo yanahitaji kuboreshwa. Ni kama unajaribu kuangalia mtu anafanya kazi vipi Tathmini husaidia kubaini nguvu na udhaifu ili mtu aweze kujifunza na kuboresha utendaji wake na ningesema kwamba kwangu mimi Tathmini huwa inatoa fursa ya kujua maeneo unayofanya vizuri na yale unayohitaji kuboresha Kwa mfano kama tuseme wewe ni mtu ambaye unajua kuwa kionguzi mzuri Lakini unajua kwamba kwa pande ya kiteknolojia huwa inakulemea basi hapo ni pahali ya ambapo unafaa kufunzwa ili uweze kuwa bora. Kwa upande mwingine pia inaweza kusaidia kuweka malengo mapya na kupanua ujuzi. Hata hivyo ni vizuri tathmini pia zifanyike kwa njia ya kujenga, zisizokuwa ya kumuumiza mtu ama kumfanya ahisi moyo vibaya. Ni kama kwamba hafanyi kazi ambayo inafaa.

Swali linauliza unafanya nini kushirikiana na timu. Na ningesema kwa kweli kushirikiana na timu ni kitu cha maana kwa sababu mnaweza kufanikisha malengo moja mkiwa pamoja. Kwanza naeza sema ni kuwa tayari kwa kusaidia wenzako wakati wowote wanapohitaji msaada. Ivo ndo mimi hufanya ili niweze kusaidia kushirikiana na timu pia nashirikiana kikamilifu katika mipango na utekelezaji wa kazi. Tatu ni kuonyesha uvumilivu na kuelewa tofauti za maoni au mtazamo kwa kila mshiriki wa timu kujifunza pia kutoka kwa wenzako na pia kuwafundisha pale unapoweza na njia nyingine naeza sema ni kwamba kuwa na mawasiliano ya mara kwa mara ili kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo na hatua zinazochukuliwa na la mwisho naeza sema kushirikiana kikamilifu katika mipango na utekelezaji wa kazi na kusherehekea mafanikio ya timu pamoja hata kama ni madogo. Hii inahakikisha kwamba mnatiana moyo na mnaonyesha mkono moja.

Swali lauliza, unashugulikia udhaifu wako vipi kazini. Na nasema ku kuwa na udhaifu kazini ni jambo la kawaida na ninjia nzuri ya kushughulikia. Njia nzuri ya kushughulikia ni kwanza kutambua ni wapi unapoitaji kuboresha. Kwa mfano, kuna watu ambao wanashida katika teknolojia. Kama unashida katika teknolojia, unaakikisha kwamba unaweza kutafuta mtu ambaye amebobea katika sekta hio akufunze. Kisha unaeza kuskuomba msaada au mafunzo kutoka kwenza ko Kwa ngu mimi ni kiwa na shida yote na kikisha kwamba nimeomba msaada kwa mtu ambaye anajua. Na kueka malengo madogo ya kuboresha hatua kwa hatua. Pia ni muhimu kujifunza kutokana na makosa na kuendelea kujaribu bila kukata tamaa. Kuna watu ambo unapata ata waki wakikumbwa na shida kidogo unapata kwamba wanakata wanakata tamaa kwa sababu wanaona ugumu kuendelea kujaribu. Lakini neza himiza mtu yote unapokuwa na shida usiwa kukatata makuwa mtu wame anaweza kujaribu na kujaribu ili aweze kuboresha pahalia na anapu zaifu.

Swali lauliza niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Na la kwanza ni unaweza kushiriki na nani mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Naeza sema mi naeza shiriki na messi. Kwa sababu messi ni mchezaji wa mpira ambae anajua kucheza kwa sana. Pili labda unaweza kuelezea ni kwa nini unampenda mchezaji. Kwa sababu ni mchezaji ambae ukiangalia historia yake ametoka mbali. Na amecheza, amecheza vizuri kwa mda mwingi. Je unakumbuka mchezo wa ajabu uliomwona akicheza. Nakumbuka palipokuwa na mwisho wa wa mpira mwaka elfu mbili kumi na nane alishinda kikombe kubwa katika mpira huo. Ujuzi ambao najua ambao anao ni kwamba anajua kucheza vizuri. Unahisi ni wakati unamwona akicheza. Napomwona akicheza, huwa nahisi furaa kwa sababu ni mtu ambaye huwa hakati tamaa.

Swali lauliza ni study gani muhimu kwa kazi yangu. Naweza kuambia kwa uhakika study muhimu kwa kazi yangu ni uwezo wa kuwasiliana vizuri na watu. Unapeweza kuwasiliana vizuri na watu. Unaweza kuongea moja kwa moja na muweze kuelewana. Pili kusikiliza kwa makini ili muweze kutatua kwa mfano mtu akiweza kuja kwako pale kazini na akuambie kwamba nina shida hii na hii na hii. Inabidi kwamba uwe mtu ambaye uwe ni mbunifu na unaweza kumsikiza kwa makini ili uweze kumwelewa na uweze kutoa suluhisho. Pia naeza sema kutoa msaada kwa haraka na kwa usahihi pamoja na kuwa na maarifa mapana mambo mbali mbali ili kusaidia watu kwa njia bora. Pia ni muhimu kuwa na uvumilivu kwa kuwa unapata si kila mtu ambae akifunzwa anaweza kuelewa kwa haraka. Kuna watu ambao wakifunzwa inabidi uchukue muda wako pole pole ili waweze kuelewa kukua na uvumulivu ni kitu cha maana na kushugulikia maswali tofauti kwa ufanisi ili mtu aweze kuelewa.

Swali lauliza ni zoea gani nzuri ulilo jenga. Naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye ninaadabu na mimi ni mtu ambaye ni kiamua kufanya kitu nahakikisha kwamba nimefuatilia na nikafanya. Moja ya zoea nzuri nililo jenga ni kupanga ratiba yangu ya kazi na kujitahidi kuzingatia muda kila siku. Kwa mfano, kama najua kwamba huu ni muda ambao mimi kibinafsi nafaa kuwa nafanya kazi nahakikisha kwamba sifanyi jambo lingine ila kufanya kazi. Hii ina nisaidia kuwa na nidhamu na kuhakikisha na piga hatua kwa kufanikisha majukumu yangu kwa wakati ambao unafaa. Pia nimejifunza kuandika kumbukumbu za mambo muhimu ili nisiache mambo ya muhimu ya sipite bila kushugulikiwa. Kwamfano kama tuseme nina mkutano baada ya wiki mbili Huwa nahakikisha kwamba nayaandika chini ili nisiweze kusahau kwamba wiki mbili zinazokuja ni namambo muhimu ambayo nafaakushugulikia Tatu, nawezasema kwamba Mimi ni mtu ambaye nimezoea kuwa mtu safi kuhakikisha kwamba mazingira yangu ni safi, nyumba yangu ni safi vitu vimepangwa ili niweze kuanza wiki vizuri Hii imenisadia kuongeza ufanisi kazini na pia kupunguza msongo wa mawazo kwasababu ninapokuwa nimepanga vitu vyangu vizuri nikiwa kazini huwa naweza kufanya kazi yangu vizuri Zaidi ya hayo kujifunza kusikiliza kwa makini na kuelewa maitaji ya wenzangu nizoea jingine ambalo limeleta mafanikio katika mahusiano yangu kazini na watu wengine.

Swali lauliza na jihisi vipi kuhusu wasilisho. Naeza aanza kwa kusema kwamba wasilisho ni njia au tukio la kwasilisha tarifa, mawazo au maelezeo kwa watu wengine kwa kutumia maneno, picha au vifaa vingine. Kama video au maonyesho moja kwa moja. Lengo la wasilisho kwangu mimi naeza sema ni kueleza jambo fulani kwa uwazi, na kwa njia inayowezesha wengine kuelewa au kupata habari kwa urahisi. Kwa mfano, tuseme kwamba umetumwa kuelezea kitu fulani katika jiji na katika jiji ilo unapata kwamba watu wengi hawajapata fursa ya kuenda shule. Itabidi wewe kibinafsi ujue ni jinsi gani unaeza weza kutoa wasilisho hilo kwa urahisi ili iweze kueleweka. Kwa mfano, mtu anaeweza kufanya wasilisho kazini, kwenyesha ripoti ya mradi au darasani kuelezea somo fulani kwa wenzake. Neza sema pia, ni kitu ambacho kinaweza kuwa changamoto lakini pia kwangu mimi ni fursa nzuri ya kuonyesha ujuzi na kuwasiliana kwa ufanisi. Najihisi vizuri napukua na mandalizi mazuri na kuweza kuelewa vizuri kile ninachotaka kusema. Ili nisikue mbele ya watu na ninaongea vitu ambapo mimi kibinasi sielewi. Pia mara nyingine huwa na wasiwasi kidogo lakina jifunza kupambana na hiyo kwa kufanya mazoezi ya kujiamini zaidi ili nisiogope.

Swali lauliza unaboreshaje michakato ya kazi? Naweza sema kwangu mimi, kujiboresha katika mchakato ya kazi ni muhimu sana ili, uweze kufanya mambo yafanyike kwa ufanisi zaidi na kwa muda mfupi. Mimi napofika pale kazini naanza na kuchambua hatua zote za kazi hiyo. Kuangalia ni wapi kuna upotevu wa muda au rasilimali kisha kutafuta njia ya kuondoa au kupunguza mapungufu hayo. Hii inamaanisha kwamba wewe ni mtu ambaye unaweza angalia tatizo lipo wapi na uweze kuilitatua. Kwa mfano, naweza kutumia teknolojia kama programu za kupanga kazi au mawasiliano ili kurahisisha mawasiliano katika timu. Pia, kuweka vipaumbele vya kazi ili kuhakikisha mambo muhimu yanatimizwa kwanza na kuondoa usumbufu wa kushugulikia mambo yasiuna umuhimu mkubwa. Hii ni vizuri kwamba mtu yoyote apange ratiba yake ili aweze kujua ni mambo gani yanahitaji kushugulikiwa kwa haraka na gani hazihitaji kushugulikiwa kwa haraka. Mazungumzo ya mara kwa mara na timu pia ni njia nzuri ya kupata maoni na kuboresha mchakato kwa pamoja. Mwishowe huwa nafuatilia matokeo ilikuona kama mabadiliko yaliyofanywa yameleta tija ama kuna sehemu zingine za kuboresha zaidi na zinahitaji zipatiwe kipaumbele pale kazini.

Swali lauliza unahimizaje ushirikiano katika timu na naeza kuambia kwa kweli. Ninaimiza ushirikiano kwa kuanzisha mawasiliano wazi na ya heshima ndani ya timu. Ni vizuri watu wawe wanaweza kuongea vizuri, watu wanaweza kufanya kazi vizuri kama wanaheshimiana. Pili, naeza sema, najitahidi kusikiliza mawazo ya na hisia za kila mtu. Ili isikuwe ni kwamba uwe ni mtu ambaye unasikiliza pande moja na pande lingine umewachilia. Pia mimi huweka malengo ya pamoja ambayo kila mtu anaelewa na kujitolea kuyafikia. Isikuwe ni ulu wakati ya mbapu unuona kwamba kuna watu wengine wanahisi kwamba malengo ambayo yaliyekwa hawawezi fikia kwa sababu yaani yalitengwa kwa watu fulani. Mara nyingine mimi huanda shughuli za kuimarisha uhusiano wa timu ili kuondoa mvutano na kuimarisha mshikamano wa watu. Kwa sababu watu wanapo shikamana, wahenga walisema umoja ni nguvu. Watu wakishikana mengi mazuri yanaweza kutendeka.

Swali lauliza ni uzoefu gani kwa kazi umenifundisha zaidi. Na eza kwambia kwa mimi uzoefu wangu wa kazi umenifundisha mambo mengi muhimu ambayo. Huwa hainisadii pale kazini tu lakini pia katika maisha angu ya kila siku. Lakini kikubwa ni umuhimu wa kuendelea kujifunza na kubadilika. Yani usiwe mtu ambaye hutaki kufunzwa na wengine ama unapo funzwa unajiona ni kama unajua sana kushinda wengine. Katika kazi mbali mbali nimejifunza kwamba sio kila kitu kinaenda kama tulivyo panga Kwa maisha, hio ni kitu ambaye bidadami yote anafaa kuelewa kwamba unaeza kuwa umepanga unataka vitu viende na mnahivi Lakini kwa kweli utapata havita enda vile wewe unatarajia Pia nimejifunza dhamani ya mawasiliano mazuri kuto kutoa maelezo wazi Panapokuwa na tukio ambalo unapata kwamba hameulewani vizuri na umeambiwa kwamba ujieleze ni muhimu kwamba ujue kujieleza ili pasikuwe na mambo kama vile kwamba ujajieleza lafu watu wanakosa kukuelewa. Pia naezasema uzoefu mwingine mkubwa ni kuelewa kuwa kila mtu ananafasi muhimu ndani ya timu na kueshimiana kuna leta matokeo bora zaidi. Kwangu mimi nimejua na nimejifunza kwamba katika timu ama katika kazi mnapo shi shikana pamoja. Kila mtu yani ana umuhimu wake Si vizuri kumchukulia mwingine ni kama Si binadamu ama kwamba haezi leta manufaa kubwa Kila manufaa ama kila changio mtu analeta ni chamuhimu.

Ninashugulikia muda wa mwisho vipi, mimi ni mtu kuamba muda wa mwisho hua inanitaji kupanga vizuri na mimi huanza kwa kugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogondogo ili isiweze kunifanya niiske ni kama kazi ni kubwa. Ninapo panga kazi kwa sehemu ndogondogo itaweza kunifanya nitikileze hiyo kazi na niimalize kwa haraka. Kisha, kweka ratiba ya kufanya kila sehemu kabla ya terehe ya mwisho, unapukua na ratiba ambayo inakungoza. Hii inakuelekeza kwamba unaweza fanya kazi yako mdogo mdogo na pia uweze kumaliza kwa sababu unaratiba unayofuatilia. Wakati mwingine, nashirikiana na mwingine ili kwa kikisha kila mtu anajua majukumu yake na unapata kwamba tunamaliza kazi kwa wakati unaofaa. Na kama kuna changa moto yoyote, huwa nahakikisha kwamba kuna kuwasiliana haraka ili kutafuta suluhisho. Isikue ile mambo ambapo unapata wakati ambapo huwa mnafaa leta kazi ama kupeana kazi ndio wakati unapata watu wakisema kwamba hawakuweza kumaliza kazi.

Swali lauliza unafanya nini kuongeza uzalishaji wako. Kwanza mini mtu ambaye ninge mi hupanga ratiba nzuri ya kazi na mapumziko. Hii inamaanisha kwamba kama ni wakati wangu wa kupumzika nahakikisha kwamba napumzika. Kama ni wakati wangu wa kufanya kazi nahakikisha kwamba nafanya kazi. Pili, najitahidi kuepuka usumbufu kwa simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi ili kuzingatia zaidi. Mimi ni mtu ambaye nilisema nina nidhamu ya juu na ninaposema kwamba ni wakati wangu wa kufanya kazi huwa Sikubali kwamba simu inaeza, mitandao inaeza kuniletea usumbufu katika pale kazini pangu Mwisho pia najali afya yangu kwa kula vizuri kufanya mazoezi na kulala vya kutosha Kwani nguvu za mwili huadhiri moja kwa moja uwezo wa kufanya kazi vizuri na unapoangalia wakati tunapoishi sai kwa sasa watu wengi huwa hawachukulii afya yao kama kitu cha maana Lakini kwangu mi nahakikisha kwamba Ninachunga afya yangu kwa kwa kuhakikisha kwamba nala vizuri Sili chakula ambayo unapata yana mafuta mengi Nahakikisha kwamba katika wiki nafanya zoezi mazoezi Mara nne ama mara tano kwa wiki.

Swali inauliza kwamba niambie kuhusu timu bora ya mpira waki rugby waki marekani. Na nezakuambia timu bora ya mpira waki rugby waki marekani kwa kawaida, hujulikana kama timu ya taifa amerikani ya rugby, inayojulikana kama USA Eagles. Hii nddo timu wa ambayo mimi kwa kibinafsi nimekua hata kama naishi Afrika nalijua. Na wamekua wakionyesha maendeleo makubwa na mara nyingi inashiriki katika kombe la dunia la rugby. Na unaweza kushiriki na timu gani wampira wa rugby unaipenda na nilivyo sema, timu ya taifa amerikani ya rugby, unaipenda timu kwa sababu wanajua kucheza vizuri na jinsi walivyo kujipanga huwa pale uwanjani wanapocheza wanajua kitu ambayo wanafanya. Kwa kweli siku mbuki mchezo mkuu wa timu hii kwa sababu hua siitazami kwa vile sana Lakini kuna wakati ambapo walikuwa wacheza na naezasema pale walicheza mchezo mzuri Ungependa kueleza ni mchezaji mgani unayempenda zaidi kwa kweli sitaki kudanganya Sijawashika majina zao Unahisi nini wakati timu yako inapocheza wanapocheza hua na furaha sababu nikohapo na shabikia ni kipiga nduru vya shangwe na vigelegele.

Swali la uliza niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa baseballi. Sina ujuzi mwingi kupitia mpira wa baseballi, lakini naweza sema ya kwamba nikua. Nilipo kuwa katika shule wapili. Shule yetu ilikuwa inacheza mchezo wa baseballi. Nawezaelezea kwamba nitimugani zilikuwa zikcheza. Ilikuwa shule yetu na shule nyingine ya vulana. Na unakumbuka kilichotokea chaajabu. Kwamba ni kwamba ilikuwa mashindano kati ya baseball wasichana na wavulana, shule yetu ya wasichana iliweza kushinda. Nilipo hivu, nakumbuka jinsi ambavyo nilikuwa na hisi ni kwamba. Nilikuwa na furaha sikuwa na maneno mengi, ninapo hisi nini kufikiria siku huo ni kwamba. Miaka zimepita lakini nakumbuka ilikuwa wakati mzuri kwa sababu tuliweza kujitumbuiza, tuliweza kushangilia na kufurahia na tulifurahia kwa kuwa shule yetu ya wasichana iliweza kushinda shule ya vijana.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

Ninamkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huu. Ninahitaji kukagua ripoti yangu. Nihakikishe takwimu zote nisahihi. Je nimeweka maoni yote muhimu. Hebu nisome tenapolepole. Kuna simu kadhaa zinahitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafa kadhaa. Zinaeleza vizuri zaidi. Nitaanda maswali ya naoweza kuulizwa. Niwe na majibu tayari. Suruali na shati la kawaida litafaa. Au inavyo bidi nivae tai pia na thani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi na hitaji kulala mapema ili ni amke akili na akili safi mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi, nitachukua maji nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu, kwa afya ya moyo ya mwili mzima, nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema, Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu, nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia mzuri.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

Nipikie nini leo kwa chakula cha mchana. Kuna samaki kwenye jokovu, nilimnunua jana. Nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Jioni ni niande ugali au wali nadhani wali ni bora. Unaiva haraka, nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wataja wanatarajia chakula kizuri. Nitapika polepole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, jee ninazitumia zote nadhani nusu tu, nizifute zile sizitumi, zinachukua nafasi, programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze, programu ya ramani pia naitumia kila siku, inanisadia kupata njia, programu za michezo jezi nifaa labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine, nina programu za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja, Nitaweka moja tu, bora zaidi, programu ya benki ni lazima Nalipisha bili na kuangalia pesa Nadhani nitaweka programi kumi tu, simu inafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.